Unashuhulikia udhaifu wako vipi kazini? Kila binadamu ananguvu na pia anaudhaifu wake hakuna mtu mkamilifu kazini au katika maisha kwa ujumla mimi binafsi natambua kuwa ninaudhaifu fulani kazini lakini nimejifunza jinsi ya kushuhulikia kwa njia chanya ili usiniadhiri katika utendaji wangu wa kazi ninaamini kuwa kujua udhaifu wako ni hatua ya kwanza ya kujiboresha kwanza kabisa, nakubali kuna kuwa ninaudhaifu, sijifichi wala kujifanya na jua kila kitu ninapo gundua kuwa kuna jambo sifanyi vizuri au nina changamoto nalo mimi hulikubali kukubali hunisaidia kutafuta njia ya kujiboresha, badala ya kujilaumu na kujisikia vibaya pili mimi hujithamini mara kwa mara. Hujiuliza maswali kama ni wapi nafanya makosa ni kazi gani ina inanichukua mda mwingi ni eneo gani nahitaji kuboresha. Kujithamini hunisaidia kuelewa udhaifu wangu vizuri na kuona maendeleo yangu pole pole pia mimi huomba msaada kwa wenzangu kazini. Ninapokwama au ninapohisi siwezi kufanya kazi fulani vizuri. Siogopi kuuliza kuomba msamaha, msaada ni udhaifu bali ni busara wenzangu hunisaidia kwa kunielekeza au kunishauri na kwanjia hiyo hujifunza na kuboresha ujuzi wangu zaidi ya hayo, mimi hujifunza kutokana na makosa ninapo kosea kazini, mimi huchukulia kosa hilo kama somo badala ya kukata tamaa mimi huangalia nilikosea ya wapi na najifunza jinsi ya kuepuka kosa hilo siku nyingine makosa hunisaidia kukua na kuwa bora zaidi pia mimi hujitahidi kujifunza mambo mapya ikiwa udhaifu wangu unatokana na kukosa ujuzi fulani mimi hujitahidi kujifunza huweza kusoma, kuuliza au kuhudhuria mafunzo kujifunza hunisaidia kuondoa udhaifu na kuongeza uwezo wangu kazini. Ninajifunza pia kupokea ushauri na mrejesho. Ninapopewa maoni na wakubwa au wenzangu mimi huwaskiliza kwa makini hata kama ushauri nimgumu mimi hupokea kwa moyo mkunjufu ushauri hunisaidia kuondoa mambo ambayo siku ya tambua mwenyewe katika kazi, mimi hujipangia mikakati ya kuku kabiliana na udhaifu wangu kwa mfano kama ni na udhaifu wakusahau mambo mimi huwandika kumbukumbu au kutumia ratiba kama nina udhaifu wa muda, mimi hujipangia ratiba ya kazi mikakati hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi pia, mimi hujitahidi kubaki na mtazamo chanya najua kuwa kubadilika huchukua muda hivyo mimi hujipa muda wakuwa mvumilivu na nafsi yangu mtazamo chanya unisaidia kuendelea kujitahidi hata ninapo kutana na changamoto wakati mwingine, mimi hujifunza kwa kuangalia wengine. Ninapo waona wafanya kazi wenzangu wanaofanya kazi vizuri katea katika eneo ambalo mimi nina udhaifu. Mimi hujifunza kutokana kwa kuangalia mifano mizuri hunisaidia kuboresha uwezo wangu. Pia, mimi hujitahidi kuimarisha nguvu zangu. Najua kuwa siwezi kuwa mzuri katika kila kitu lakini naweza kuimarisha maeneo ni nayofanya vizuri hiyo hunisaidia kufidia udhaifu wangu na kuchangia vizuri katika timu zaidi ya hayo, mimi huweka malengo madogo ya kujiboresha badala ya kukata kubadilika mara moja mimi huweka malengo ya hatua kwa hatua kwa mfano kuboresha eneo moja kwa wiki au mwezi njia hiu hunisaidia kuona maendeleo na kunipamotisha.